Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba chakulala hiki ndicho chumba kinacho nipa utulivu na faraja barada ya siku ndefu Napenda kiwe safi kikiwa na mpangilio mzuri na mwanga wastani Unawaleta hali na amani Kitanda kinacho kukua kimetandikwa vizuri unifanya nijisikie uhuru na nipo nyumbani kweli Pia napenda chumba changu kiwe na vitu vichache vinavyo fanya nijisikie vizuri kama vitabu muziki laini au harufu mzuri Hapa ndipo nafikiria na pumzika na kujipanga kwa siku inayofuata kwa kifupi ni mahali pa faraja kwa mwili na akili.

Mchezo ningependa kujaribu ni rock climbing Nimevutiwa nao kwa sababu unahitaji nguvu za kimwili umakini na akili na uvumilivu, unapopamba mwamba, kila hatua unayochukua lazima huifikirie vizuri Jambo linalo fundisha subira na kupanga Pia ni mchezo unaonisaidia kujiamini Kwa sababu unapofika juu wajisikia kama umejishinda mwenyewe Zaidi ya hapo rock climbing ni njia mzuri ya kufanya mazoezi na pia kufurahisha mazingira hasa unapoufanya nje kwenye mlima au miapo asili ni mchezo wa changamoto lakini wenye kuridhisha sana na naamini kujaribu kungekua uzoefu wa kipekee wa kukumbukwa.

Ndiyo nafanya kazi ya ushirikiano na wengine naamini kufanya kazi kwa pamoja huleta mawazo tofauti huongeza ubunifu na kusaidia kufikiria malengo kwa haraka zaidi ninapenda kusikiliza maoni ya wenzangu kushiriki mawazo yangu kwa wazi na kusaidiana pale panapo hitajika pia huwakikisha mawasiliano ni mazuri ili kila mtu ajue jukumu lake kwa kufanya hivyo timu huwa na mshikamano na kazi hufanyika kwa usawa na heshima Kwa sababu sisi wote tunataka ufanisi kwa kazi yetu Ndiyo maana inafaa tukue na ushirikiano katika kazi yetu ya kila siku ili kwenishuwa tumepata mapato mazuri.

Inahifadhi data yangu kwa umakini ili iwe salama na rahisi kupatikana Mara nyingi hutumia kompyuta yangu na kuhifadhi faili za kila siku kama nyaraka ya kazi zinafanyika marekibisho Hii hunipa uhuru wa kufanya kazi hata pale ambapo kuna Inafee interneti kwa data muhimu zaidi hutumia hifadhi ya mtandaoni kama google drive ama one drive Jia hii inasaidia kuweka makala ya ziada ya data yangu Hivyo hata kifaa kikiharibika au kupotea taarifa zangu bado zinakuwa salama Pia cloud hurahisisha kufungua data na kutoa kifaa chochote kushirikiana na wengine kwa haraka na usalama.

Najihisi chanya na mtulivu kuhusu tathmini ya kazi. Naiangalia kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu Si kama adhabu tathmini hunisaidia kuelewa nguvu zangu na pia maeneo ya ninayohitaji kuimarisha ili kufanya kazi kwa ufanisi na zaidi Pia hunipa nafasi ya kuipokea mrejesho kutoka kwa waziwazi na wenzangu Jambo linalonisaidia kuwa kitaaluma ingawa wakati mwingine inaweza kuleta msiko msiko au wasiwasi kidogo Naamini kwa maandalizi mazuri yana mtazamo sahihi tathmini ya kazi huwa chombo muhimu cha maendeleo katika sosa katika jamii.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mauwa safi Hasa mauwa kwa waridi la lavena Inanipa hisia na utulifu wa faraja na mara nyingi hunikumbusha mazingira safi na yenye amani nyumbani au bustani Pia napenda harufu ya chakula kinapopikwa kama karanga zilizochomwa au mkate mpya kutoka tanuri Harufu hizi hunifanya nijisikie nyumbani na kuniita hamu ya kushirikia na familia au marafiki wangu Kwa ujumla harufu hii nzuri inanichangia hisia zangu na furaha za tulivu na mara nyingine inaweza kunikumbusha kumbukumu nzuri za zamani hasa kumbukumu za nyumbani nyumbani ambapo ninapenda kukaa na unanipa utulivu kwa kila siku.

Ninapenda zaidi chai hasa chai ya asili yenye harufu nzuri na ladha like kuwa kuna kikombe cha chai asubuhi kunanipa hisia na utulivu wa na kunisaidia kuamuka vizuri Pia kunywa chai ni sehemu ya kupumzika na kufikiria bila haraka Jambo ambalo linanifanya nijisikie vizuri Hata hivyo wakati mwingine napenda kahawa pale ninapo hitaji kuamuka zaidi na kupata nguvu za kuzingatia kazini Lakini kwa ujumla chai ndiyo inayoipenda zaidi kwa sababu hunipa utulivu yenye ladha nzuri na pia sehimu za utamaduni nyingi kunywa chai ni zaidi na kukunywa ni uzoefo Unaenifanya nijisikie nyumbani na utulivu.

Hali ya hewa ninayoipenda ni joto la wastani lenye upepo mwanana siku kama hizi ni rafiki kwa mwili na akili Si joto kali linalofanya mtu ajisikie kuchoka wala si baridi kali linalofanya mtu ajisikie baridi Pia napenda mvua kidogo inaonyesha pole pole Kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na si rahisi kufikiria au kusoma kitu kizuri ndani ya nyumba Kwa hali hiyo ya hewa, napata nishati, nzuri na furaha ya kufanya shughuli zangu za kila siku.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali kwa kuku, kwa sababu ni kitamu, kinatosha na kunipa nguvu za kufanya kazi za kila siku. Nilipokuwa mdogo mara nyingi chakula hiki kilikuwa sehemu cha sherehe na mikususanyo ya familia na hivyo kilikuwa kinanikumbusha kumbukumbu nzuri za nyumbani. Kuku ukiwa umeandaliwa vizuri ama kuanguo kuchemusha na au kuchoma, uongeza latha ya kufanya chakula kiwe na kuvutia zaidi.Pia wali ni rahisi kula na hujaza tumbo kwa urahisi. Bila kuhisi u mzito sana. Kwa pamoja, wali na kuku ni chakula kinachonipa furaha, utulivu na mara nyingi huwa ni kielelezo cha chakula pamoja na familia au marafiki. Ni chakula ambacho kinakipenda sana na siwezi kukiacha.

Ndiyo ni mewai kusafiri na ndege safari ya ndege ni ya kipekee kwa sababu unafika haraka kwenye sehemu mbali kuliko njia Unapokuwa angani unaweza kuona mawingu na mandhari kutoka juu Jambo linalo ufrahisha sana Pia safari ya ndege inakupa na fasi ya kupumzika au kufanya shughuli ndogo ndogo kama vile kusoma kutazama filamu au kufikiria mambo kwa ujumla Uzowefu wa kipekee na yakufrahisha.

Mimi huoga kila siku. Mara nyingi mara moja kwa siku. Kuoga ni sehemu muhimu ratiba yangu na kila siku kwa sababu ya kunisaidia kuwa msafi, kusikia fresh ni kuanza na kulazima siku vizuri. Asubuhi napenda kuoga ili nianze siku vizuri na nijisikie tayari kwa kazi au shughuli ya siku maji ya baridi au uvuguvugu hunipa nguvu na kufanya nijisikie macho zaidi. Kuna siku ambazo naweza kuoga mara mbili kwa siku, hasa ikiwa kuna joto. Nimetoka kufanya kazi nzito au mazoezi. Kuoga jioni hunisaidia kuondoa uchovu wa siku nzima na kunifanya nipumzike kabla ya kulala. Pia ni muda mzuri wa kufikiria au kutulia akili kidogo. Kuoga tu si swala la usafi bali pia afya ya hisia. Baada kuoga najihisi nikiwa msafi tulivu na mwenye kujiamini zaidi. Kwa hivyo jambo wa kuoga ni muhimu sana katika maisha yangu na ya kila siku.

Ninaweza kuandika ripoti mbali mbali wa kazi kulingana na mahitaji ya kampuni au shirika Hapa kuna baadhi aina ripoti ya kazi ya ambazo kawaida ya mtu huandaa Kwanza, ripoti ya kila siku Pili, ripoti ya wiki Tatu, ripoti ya mradi Nne, ripoti ya uchambuzi na utatmini Tano, ripoti ya kila mwezi au kila robo ya mwaka pita, ripoti ya darura au maafa Mwisho kwa uraisi mtu anayafanya kazi na usimamizi biyashara au ofisi kupanga reporti hizi kila siku wiki au miezi kuweka rekodi au reporti kwa wenzake au mmanajmenti ikiwa unataka ninaweza kupa kuweleza kwa mfano reporti ya kazi.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kutumia muda wangu kupumzika na kurecharge nishati Hii inaweza kujumuisha mambo kama kunywa kinyaji au snaki kuzungumuza na wenzangu kutafakari na kupumzika kimawazo, kutembea kidogo, kuangalia simu au habari Kwa ujumla, mapumziko ni muhimu sana kwa sababu yapunguza stress, kunisaidia kuwa na nguvu na kufanya kazi ipasavyo baada ya kurudi mezani Ikiwa unataka niweze, nimeeza kuandika maelezo ya dakika mbili kuhuzu mapumziko kazini ili niwe ready kwa jawabu ya kwanza.